Mimi huwa nataka kufikia kilele au mwisho wa kazi ni lio pewa. Mimi wanafanya hilo jambo kwa sababu na amini ya kwamba nitakua nimefanya kazi ilio bora na kwa makini zaidi. Ili ni jamba mbalo uwa lina niwezesha kujenga usiano muema baina yangu na wale wanawasimamia hiyo kazi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijerumani au kifaranza. Ii ni kwa sababu mimi ni mtu nilio na maono ya kutembelea inji za ulaya ili niweze kujiendeleza kikazi au kimasomo. Na baadhi ya lugha ambazo zinatumika kwa wingi ni lugha ya kifaranza au kijerumani.

Mimi hua napata habari kutoka kwa vyombo kama vile runinga au radio. Alafu pili hua napata habari kutoka kwa magazeti. Alafu pia huwa nategemea mutandao. Mutandao hua na programu malumu kama vile TikTok na Twitter. Na hizi programu hua zinatuletea habari zinazojiri hivi sasa.

Mimi uwa nashambulia tatizo kazini kwa kushirikisha wafanyikazi wengine kwa sababu kila wakati huwa tunafanya au tunashugulikia matatizo kwa mikutano ya timu tofauti tofauti. Na huwa inakuwa ni jambo muhimu sana kuulizia wale watu ambao tunafanya na wao kazi ili tuweze kupata maarifa ambayo tunaeza weka pamoja ili kueza kutatua tatizo fulani.

Mimi huwa naenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Kwa mfano, mwaka uliopita, nilienda hospitali mara tatu pekeake. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu inaonyesha ya kwamba niko na afya nzuri ambayo nimejaliwa na mwenyezi mungu. Na pia mimi ni mtu ambaye nafanya mazoezi kwa sababu naamini ya kwamba mazoezi huwa inanisaidia sana kuinua kiwango cha afya ya mwili wangu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule uwezo wakuwa mbunifu aswa katika mambo ya nayojiri hivi sasa kama vile teknolojia ya kisasa. Ili ni jamba mbalo uwa nalifanya utafiti na uwa nasoma vitabu na pia uwa naangalia mitandao ili niweze kujipatia ile akili na maarifa ya kuwa na huo ubunifu wa kutatua matatizo yanayoikumba jamii kupitia teknolojia ya kisasa.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo niko nazo ni wakati ambapo tulikuwa tunashiriki katika michezo ya kuigiza au michezo ya kandanda. Kulikuwa wakati ambapo tulikuwa tunaambatana na walimu pamoja na wanafunzi wenzangu ili tuweze kushiriki baadhi ya hizo michezo. Hili ni jambo ambalo ilikuwa inatuwezesha kukutana na wanafunzi kutoka shule mbali mbali na tulikuwa tunajifunza mambo mengi sana na pia kutengeneza urafiki.

Mimi huwa napiga picha mara tatu kwa siku. Hili ni jambo ambalo huwa na amini ya kwamba ni nzuri kwa sababu huwa inanisaidia kuwa na rekodi maalum ya picha zangu. Ambazo nitakua nikizitazama siku zangu za usoni. Na itakua ni jambo muhimu sana pia kuzihifadhi mahali pazuri.

Mimi huwa napenda chakula kitamu na baadhi ya chakula ambacho ni kitamu ni kama vile pilau, nyama, samaki au ata ugali. Mimi nikiwa pale nyumbani huwa napenda kukitayarisha hicho chakula au ninapopata nafasi huwa natembelea mikahawa iliyo karibu ili niweze kushiriki kwa kukila kile chakula.

Wakati wa siku ambao huwa nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubui. Na huwa unakua wakati kati ya saa kumi na saa kumi na mbili asubui. Iyo ni takribani masaa mawili. Hii ni wakati ambapo huwa na nguvu, zaidi na pia uwa sina ile uchovu na uwa siisi kulala. Na pia ni wakati ambapo uwa nafanya kazi ilio bora.

Kuna baadhi ya mafanikio ambayo nimeyapata pale kazini. Kwa mfano, baadhi ya mafanikio ambayo nimepata ni kama vile ushirikiano muema kati yangu na wafanyikazi wengine. Hili ni jambo ambalo limeweza kunisaidia kutengeneza urafiki. Na hii imesaidia hasa wakati ambapo mtu anapo pata tatizo, anaweza kushirikiana na watu wengine ili kuweza kutatua hilo tatizo.

Mimi huwa napanga wiki yangu ya kazi siku ya jumapili ambayo uwe nakuwa ni siku ya kwanza ya wiki. Hili ni jambo ambalo huwa lianiwezesha kupitia ratiba ya kazi ambayo nitaifanya kwa hiyo wiki. Na huwa napanga kazi ngumu na kazi raisi. Hili niweze kutenga mda maalumu. Hili niweze kumaliza kazi yangu kwa mda uliyo tengwa.

Harufu ninayupenda ni harufu ya chakula kilicho andaliwa kwa umaarufu na chakula kilicho na ladha nzuri. Hii ni kwa sababu mimi huwa na pika vyakula aina tofauti tofauti kama vile pilau, nyama na hata ugali. Ivi vyakula ninapotayarisha uwa natarajia kwamba zikue na harufu na ladha inayoridhisha.

Zoea ya nzuri ni Lilo Lijenga ni kwakikisha kwamba naanza kazi na kuikamilisha kwa muda unawo stahili. Ili ni jamba ambalo limenisaidia sana kutumia muda wangu vizuri. Na pia ni jamba ambalo limenisaidia kwa kikisha kwamba nafanya kazi ilio bora na kwa umakinifu zaidi.

Mimi huwa napendelea kusoma habari mutandao ni wala siyo gazeti. Hii ni kwa sababu mimi huwa na tarakilishi yangu. Na uwe na kuwa raizi kufuatilia habari kutoka kwa mtandao asa katika programu kama vile TikTok na Instagram ata Facebook. Lakini kufuatilia habari kwa gazeti huwa ni kwa ni jambo gumu sana kwa sababu gazeti huwa nagarama mingi sana.

Mimi huwa napenda kuogelea na mimi hupenda kuogelea katika maji ya chumvi. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusafiri hadi pwani ili niweze kuogelea katika maji ya chumvi. Hili ni jambo mbalo huwa linanisaidia hasa wakati ninapo fanya mazoezi ya mwili ili kuboresha au kuimarisha afya yangu.

Mimi huwa nafanya mazoezi marambili kwa siku. Hili ni jambo ambalo huwa nalitilia maanani na huwa nahakikisha ya kwamba nimelifanya kwa sababu kufanya mazoezi huwa kuna maana na umuhimu fulani katika maisha yangu. Hili ni jambo ambalo huwa linaniwezesha kuimarisha, afya na ata kuhakikisha ya kwamba akili yangu inakuwa na ile hali ya kufikiria kwa haraka.

Mimi huwa napenda kucheza michezo ya video. Hii ni kwa sababu ili ni jambo ambalo huwa linanifanya napumuzika kiakili. Na pia huwa linanisaidia kuwa mtu ambaye ni mbunifu. Kwa sababu kuna baadhi ya michezo ya video ambayo huwa inaitaji mtu aweze kutumia akili.

Mimi huwa na sheherekea siku kuu kupitia katika njia mbali mbali. Kwa mfano, wakati wa hiyo siku, mimi huwa na chukua fursa pamoja na marafiki zangu ili tuweze kutembelea vituo vya watu wa siyo jiweza, hasaa watoto ama wajane na huwa tuna wapelekea misaada kama vile vyakula na pia malazi. Ili kufanya hao watu pia wajihisi ya kwamba wanapendwa humu duniani.

Mimi nimewahi kuona bahari. Siku yangu ya kwanza kuona bahari nilikuwa katika shule ya msingi na nilikuwa katika darasa la nne. Hii ilikuwa wakati ambapo tulipanga safari tukaelekea kule pwani. Hapo tuliweza kuona bara hindi na hilo jambo lilikuwa linanifurahisha sana kwa sababu ya mandhari safi.

Mimi huwa na jenga mahusiano na wafanyikazi wengine, kupitia katika njia mbalimbali. Kwa mfano, tunapo kuwa na tatizo, sisi huwa tunashirikiana kama team, ili kuweza kutatua tatizo hilo. Kwa mfano, wakati tulikuwa na matatizo ya kidigitali, tuliweza kuitisha mkutano ili tuweze kufikiria jinsi tunapoweza kutatua hilo tatizo.

Mimi huwa navaa saa. Saa ni chomba ambacho huwa kinanisaidia kuhakikisha kwamba natumia muda wangu vizuri. Na huwa nahakikisha kwamba ninapofanya kazi huwa natilia maanani. Muda nitakao uchukua kukamilisha ile kazi ambayo nimepewa. Na hilo jambo huwa linafanikishwa vizuri ninapokuwa na saa karibu.

Mimi ningependa kurudi ujana kwa sababu na kumbuka nilikuwa na furaha sana na kuna baadhi ya michezo ambaye nilikuwa na cheza nikiwa kijana. Ikilinganishwa na sahizi ambapo nimekua mtu mzima. Baadhi ya hizo michezo ilikuwa na uhiyano mzuri sana na marafiki zangu na pia nilikuwa na jihizi huru sana. Kwa hivo hili nijamba mbalo ningefurahia sana kama ningerudi ujana.

Mimi huwa najilinda kutoka katika vitisho vya mutandao kutumia njia tofauti tofauti. Kwa mfano, huwa naakikisha ya kwamba niko na alama ya siri ambayo huwa natumia wakati ninapoingia mtandaoni. Hili ni jambo ambalo huwa lilaniwezesha kuweza kuhifadhi dokumenti au mambo yangu kwa faraga bila mtu yoyote kujua.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya nguruwe. Nguruwe ni mnyama ambaye huwa anapatikana katika miji ninayo ishi. Na nyama yake huwa ni tamu na huwa na ladha inayoridhisha. Na kila wakati ama kila wiki huwa nanunua ngurue mara mbili kwa siku na huwa nafurahia sana ni kila ile nyama ya nguruwe.

Mimi huwa najikinga na jua kali ni kitumia mwavuli. Kwa sababu mahali ni napo ishi kuna kuanga na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna wakati ambapo huwa kuna kuwa na wakati wa kiangazi na iyo wakati huwa kuna kuwa na jua kali sana. Kwa hivo, lazima nitafute namuna inavyo uweza kujikinga kutoka kwa miale ya iyo jua. Saa zi ngine pia huwa natumia kofia.

Mimi huwa napenda hesabu. Hesabu ni baadhi ya masoma ambayo huwa na umuhimu wake. Kwa mfano, mtu ambaye anataka kufanya masomo ya kisayansi katika chuo kikuu, yeye huwa anaitaji alama fulani au kiwango fulani cha hesabu. Kwa hivo, hesabu huwa ni muhimu. Alafu kitu cha pili, hesabu pia inasaidia mtu kufikiria na kuwa na ubunifu fulani katika maisha.

Timu ya mchezo ambayo huwa nafuata ni timu ambayo inaitwa Manchester United. Hii ni timu ambayo huwa inacheza mpira wa kulipwa au kandanda kule uingereza. Ni timu ambayo nimeifuata tangu niwe katika shule ya msingi. Hii ni timu ambayo huwa na wachezaji maarufu sana na wana viwango vikubwa sana vya kucheza mpira wa kandanda.

Mimi huwa napenda kula mboga tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi huwa napenda kula mboga za kienyeji kwa sababu na amini ya kwamba huwa na madini muhimu sana katika mwili wa binadamu. Na baadhi ya hizi mboga huwa zinapatikana kwa urahisi na pia bei yake huwa ni nafuu mno. Kwa hivyo, huwa inakuwa ni baadhi ya chakula ambacho huwa napenda kula.

Mimi hua napenda mikutano aina tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi hua napenda mikutano ya timu. Hii mikutano hua inaandaliwa mara mbili kwa muhula. Na hua inatupatia fursa ya kujadili baadhi ya matatizo ambayo yanakumba shule yetu. Na huwa inapea kila mtu nafasi ya kushiriki au kuelezea jinsi tutakavyo tatua baadhi ya hizo au baadhi ya hayo matatizo.

Mimi huwa napenda kupanda milima. Mimi nilianza kupanda milima nilipo kuwa katika shule ya upili, katika kidato cha tatu. Hili ni jambo ambalo huwa linanisaidia sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufanya mazoezi. Na mimi huwa nafanya mazoezi ili kuweza kuimarisha uwezo wa akili yangu kufikiria na pia kuweza kuimarisha afya ya mwili wangu kwa ujumla.

Huwa napendelea kuvaa tishati wala sio shati. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda hili vazi na nilianza kuvaa tishati nikiwa katika chuo kikuu na nimenunua tishati mingi sana tangu hiyo wakati na huwa nahisi ya kwamba ninapo vaa hili vazi huwa linanitoa kama mtu aliye nadhifu.

Kampuni ya teknolojia ambayo ninaiamini ni kampuni ambayo inaitwa Tesla. Hii ni kampuni ambayo ikona makao makuu kule marekani na ni kampuni ambayo ilianzishwa na mfanyi biashara mashuhuri ambaye anaitwa Elon Musk. Hii ni kampuni ambayo imesaidia ama imechangia pakubwa kuimarisha mazingira kote duniani kwa kuondoa ile hewa chafu. Ambayo imeadhiri dunia kwa kiwango kikubwa sana.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kuenda madukani. Hili ni jamba ambalo nime nimerizoea na kila wakati ninapo toka kazi, uwa naelekea moja kwa moja hadi madukani. Na ni napo fika huko, huwa natafuta bidhaa mbali mbali. Kulingana na uwezo wangu wa kifedha. Na pia, nikiwa kule madukani, huwa nanunua vyakula aina mbali mbali. Ili niweze kuzitumia nikiwa pale nyumbani.

Wakati wa mapumziko pale kazini, mimi huwa najihusisha kwa kufanya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, ninapopumzika huwa nasoma vitabu aina tofauti tofauti. Pili, huwa napenda kuingia pale mtandaoni ili niweze kuangalia taarifa inayojiri, humu nchini na pia kwote duniani.

Mimi huwa napenda kujifunza historia. Historia ni soma ambalo huwa linatukumbusha yale mambo ambayo yalitendeka hapo awali. Kwa mfano, uwa inatukumbusha wale mashujaa waliopigania uhuru wa inji yetu. Na hilo jambo uwa linatukumbusha ya kwamba tulitoka katika minyororo ya wakoloni na tukakombolea kupitia kwa mapigano yaliofanyika na hao mashujaa.

Mimi huwa napenda asali. Asali huwa inatengenezwa na mdudu ambaye anaitwa nyuki. Asali huwa inatumika katika mambo tofauti tofauti kwa mfano huwa inapakwa kwa mkate na pia huwa inaongezwa kwa vinywaji kama vile chai au kahawa. Na asali huwa haina madhara yoyote kwa afya ya binadama.

Kumbukumbu ambayo ni nzuri ninayo ama ninayotoka nayo utotoni ni wakati ule ambapo nilikuwa katika shule ya msingi nakumbuka huo wakati tulikuwa tunashiriki katika michezo tofauti tofauti kama vile michezo ya kuyigiza. Hii ilikuwa ni furusa mwafaka ya kukutana na kutengeneza urafiki na wanafunzi wengine kutoka shule mbali mbali.

Mimi huwa nafuata matukio ya kimataifa. Mimi ni mtu ambaye huwa na fanya utafiti pale mtandaoni na huwa natamani sana au huwa nakuwa na hiyo hamu ya kufuatilia yale matukio ambaye naendelea kote ulimwenguni. Kwa mfano, matukio au taarifa sa michezo na pia taarifa za kisiasa.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa mtu mwenye subira. Hili ni jambo ambalo nilifunzwa na wazazi wangu. Ya kuamba, unapohitaji kitu fulani katika maisha, lazima ujitume no utie bidi kila siku ili weze kukipata kile kitu. Na iye inakuja unapokuwa na hile subira na hamu ya kukipata kile kitu.

Kuna baadhi tu ya vitu ambazo, mimi huwa nafanya ili niweze kujitunza. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma vitabu, tofauti tofauti. Ili niweze kupanua akili yangu na pia niweze kuwa mbunifu zaidi. Jambo la pili, mimi huwa nafanya mazoezi. Ili niweze kutunza mwili wangu na pia nijiimarishe kiafya.

Mimi ni mtu ambaye hua napenda kusoma vitabu aina tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi hua napenda kusoma vitabu ambavyo vinaelezea mambo ya biashara na fedha. Alafu pia huwa napenda kusoma vitabu ambavyo hua vinaelezea mambo ya teknolojia ya kisasa. Ili niweze kupanua mawazo yangu na kutatua matatizo ambaye yanaikumba jamii.

Uzoevu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wa dhati na pia kuakikisha kwamba namaliza kazi yangu kwa muda unao faa. Hili ni jambo ambalo nimejifunza kutoka kwa wale wafanyi kazi ambao tunafanya nao kazi na pia uongozi wa unao simamia kazi yetu.

Mimi nimewai kutembelea ziwa nakumbuka nikiwa katika shule ya upili kidato cha tatu Tuli ambatana na wanafunzi wengine pamoja na walimu kuelekea katika mji wa kisumu na tulipatana na ziwa ambalo linaitwa ziwa Victoria ili ni ziwa ambalo uwa lina umarufu wake na linajulikana sana umu injini na kwote duniani.

Mimi huwa natumia munda wamasaa ma inne kwa mtandao kila siku. Hili ni jamba ambalo limeniwezesha kufanya utafiti na pia kusoma vitabu aina tofauti tofauti. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kufuatilia mambo ya teknolojia ya kisasa na kufanya utafiti kumenisaidia zana kujua mambo mengi yanayo husikana na mambo ya teknolojia.

Mimi huwa nakaa hadi saa nne usiku. Hii ni kwa sababu kabla nilale kuna baadhi ya vitu ambazo huwa nafanya. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa nasoma vitabu na pia wakati mwingine huwa nasoma biblia. Alafu, pia huwa nahakikisha ya kwamba nimeingia pale mtandaoni ili kujua ni jambo lipi linalo endelea katika mitandao ya kijamii kama vile TikTok, WhatsApp na ata Instagram.

Mimi ni mtu ambayo huwa napenda kujaribu teknolojia mpya teknolojia ya kisasa imesaidia sana kutatua baadhi ya matatizo yanae ikumba jamii. Kwa mfano, teknolojia imerahisisha mawasiliano katika mitandao ya kijamii. Na pia imewezesha watu kuwa na ubunifu fulani wanapo kumbana na matatizo katika jamii.

Mimu huwa napokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa njia nzuri. Hii ni kwa sababu naamini ya kwamba kila mtu hua anatoa ushauri au maoni yake na anastaili kusikika. Na ni vizuri pia kuuliza maswali. Na hilo jambo hua linatusaidia sana kukua na uwiano mzuri na watu wengine.

Mimi nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Na kumbuka nilipo kuwa katika chuo kikuu, tulikuwa tunapanga mipango ili tuweze kutembelea vituo au kambi za watu wazio jiweza katika jamii. Kama vile watoto walio fiwa na wazazi ama wajane na familia zinazo toka katika umaskini. Tulikuwa tunawa wapelekea bidhaa tofauti tofauti kama vile vyakula na mavazi.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuwahi wala siyo kuchelewa. Naamini ya kwamba ninapowahi mapema, mimi huwa najipanga na kuhakikisha ya kwamba kazi yangu inafanyika kwa ubora zaidi na bila kuchelewa. Na pia hua nazingatia ya kwamba kazi inapo fanyika kwa kupanga au kwa kufuatilia muda ulio tengwa huwa inakamilika vizuri.

Mimi nimewai kulima, nakumbuka nikua katika shule ya upili, kidato cha pili, nilikuwa napenda sana kulima wakati wa mvua. Tulikuwa tunapanda aina tofauti tofauti ya vyakula, kama vile maindi, miwa na vyakula vingine. Hili ni jambo ambalo lilitusaidia sana wakati wa kiangazi ambapo kulikuwa na uhapa wa chakula.

Mimi ni mtu ambaye uwa natumia vidio katika mawasiliano yangu. Na hili ni jamba mbalo, uwa lina nisaidia sana kufanya mawasiliano na watu wanao toka seemu mbali mbali. Haswa wale wanao toka bara ulaya au kule marekani. Na hua natumia programu tofauti tofauti kama vile Google Meet na Zoom ili kufanya mawasiliano hayo.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kununua vitu mtandaoni. Huwa naamini ya kwamba hii ni njia moja wapo ambayo huwa ni rahisi mno. Hii kwa sababu inaitaji tu mtu kuwa na tarakilishi na pia uwe na uwezo wa kuingia pale mtandaoni na kuagiza baadhi ya vitu ambazo zinapatikana kutoka kule mtandaoni au kwenye hizo tovuti zinazo uza hivyo vitu.

Mimi huwa napenda maua naamini ya kwamba maua huwa inaleta urembo katika boma au katika nyumba. Maua ua ni aina tofauti tofauti na mimi huwa napenda maua ya zamawadi au maua nyeupe na hua nahakikisha kwamba ninapo tembea kule mjini hua napenda kununua nguo ambazo huwa na maua.

Mimi ni mtu ambaye hua napenda kuweka picha zangu mtandaoni. Naamini ya kwamba ninapoweka picha kwa mtandao, hua inafika wakati ambapo hua najikumbusha. Mahali ambapo nilikuwa naketi, mahali ambapo nilikuwa natembea, na pia hua nakumbuka marafiki ama baadhi ya watu ambao tulikuwa tunapiga hizi picha tukiwa pamoja.

Rangi ambayo huwa inanipendeza ni rangi nyekundu au rangi nyeupe. Hii ni baadhi ya rangi ambayo huwe inapatikana katika bendera yetu ya nchi ya Kenya. Rangi nyeupe huwa inashiria amani. Alafu rangi nyekundu huwe inaashiria ile damu iliomwagika wakati wa uhuru.

Mimi ni mtu ambaye napenda kusoma maoni kwenye mtandao. Ninapo pata nafasi, ama ninapo toka kazini. Huwa na chukuwa muda na washa tarakilishi yangu na ingia pale mtandaoni napitia zile mitandao za kijamii kama vile Facebook, TikTok na Instagram. Na huwa natafuta baadhi ya matukio yanayo tendeka hivi sasa.

Mimi huwa napenda upepo wala siyo AC. Hii ni kwa sababu upepo hua unapatikana mahali popote. Unaezapatikana chini ya kivuli, unezapatikana kule baharini, lakini AC ni chombo ambacho. Hua kina gharimu mtu na hua kina uzwa kwa bei ghali mno na watu wote au watu wengi hawawezi kupata chombo hicho.

Mimi huwa naanza kazi yangu kwa maombi. Kisha huwa napitia ratiba ya kazi ambayo nastahili kufanya hiyo siku. Na huwa nahakikisha ya kwamba nimejua ile kazi rahisi na kazi ngumu. Hili nijambo ambalo huwa linanisaidia sana kwa mipangilio kwa sababu najua muda ambao nitatenga kukamilisha kazi yangu.

Mimi huwa napenda paka kuliko mbwa. Hii ni kwa sababu paka ni mnyama ambaye huwa karibu sana na binadamu. Alafu pia ni mnyama ambaye huwa msafi na pia huwa ni rahisi kumpata kuliko mbwa. Paka ni mnyama ambaye pia huwa anasaidia kufukuza wanyama hatari katika nyumba kama vile nyoka na panya.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhusisha watu wengine katika hayo mawasiliano kusikiza maoni yao na pia tunaaminia kwamba tunapofanya hivo huwa tunapata hoja kutoka kwa watu tofauti tofauti na tunapoweka pamoja hizo hoja huwa zinatusaidia kutatua tatizo fulani.

Mimi nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na kumbuka nikiwa mwanafunzi katika shule ya msingi. Pale darasa la sita tulikua tuna ambatana na wanafunzi wenzangu pamoja na walimu na tukua tunaenda kushiriki maonyesho ya sanaa katika shule zingine ama kule mjini.

Muji ambao ningependa kuutembelea duniani ni muji ambao unaitwa Los Angels. Huu ni muji ambao unapatikana sehemu ya California kule Marekani. Huu ni muji ambao huwa na kihistoria fulani na ni muji ambao umetengenezwa na teknolojia ya kisasa. Na pia kuna baadhi ya michezo ambayo huwa inaendelea kule Los Angels. Na hii ni baadhi ya mambo ambayo ningependa kushuhudia ninapo utembelea huo mji.

Mimi huwa napiga kura. Nilianza kupiga kura nilipofikisha umri wa miaka kumi na nane. Na hii huwa inatupatia fursa ya kuhakikisha ya kwamba tunapata wale viongozi bora. Watakao tuongoza kwa hekima na maarifa. Na pia huwa ni kama demokrasia ambayo huwa tunaendeleza katika nchi yetu.

Mimu wanapenda wanyama wanaofugwa pale nyumbani. Badia wanyama ni kama vile ngombe, mbuzi, kondo, kuku. Hawa ni wanyama ambayo wanaumuhimu sana kwa maisha yangu. Kwa mfano kupitia kwa wanyama uanapata maziwa na pia uanapata nyama. Na hii ni vyakula umuhimu sana katika maisha yangu.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kulala mapema wala si kuamuka najua. Hii ni kwa sababu huwa naakikisha kwamba ni napo amka mapema nafanya mazoezi na pia hua inanipatia fursa nzuri ya kusoma vitabu na kufanya utafiti wangu pale mtandaoni. Na hua nafanya hivyo kama sina uchovu wowote na hilo jambo lime nisaidia sana kufanya kazi ilio na ubora zaidi.

Tabia ya watu ambayo uwe nanichukiza ni tabia ya kujipendekeza. Hii ni tabia ambayo uwa inafanya hawa watu kujifanya wajuaji na pia uwa inanifanya na udhika zaidi kwa sababu hawa ni watu ambayo huwa wana leta uwadui kati yangu na wale wanatuongoza katika kazi fulani.

Mimi huwa nangoja barua pepe mara mbili kwa siku. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kutumia baroa pepe kwa mawasiliano. Hasa wakati ambapo natuma ujumbe wa kazi. Au ninapo fanya utafiti fulani na kuna programu fulani ambayo wanaitaji kunitumia mawasiliano. Huwa natumia barua pepe mara nyingi.

Soma ambalo nililipenda shuleni ni somo la istoria. Historia ni soma ambalo huwa linatukumbusha yale mambo yalio tendeka kitambo. Kwa mfano, tukisoma historia tunaeza kujua baadhi ya wale mashujaa waliopigania uhuru wa taifa letu na tunaishi tukiwaenzi kwa sababu hao ni mashujaa wetu.

Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kutembea msituni. Hii ni kwa sababu mimi huwa napenda kufanya utafiti na kusoma aina tofauti tofauti ya mimea. Na pia pale msituni hua nakutana na wanyama mbali mbali. Na huwa inanipatia fursa ya kuwatazama hawa wanyama. Ili nijue historia kuhusu hao wanyama na baadhi ya miti ambayo imepandwa kule msituni.

Mimi huwa natumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Hii ni mitandao ambayo imerahisisha mawasiliano kati yangu na wale watu wanaoishi sehemu mbalimbali duniani kama vile Marekani na ulaya. Hili ni jambo ambalo limetuwezesha kuwasiliana bila matatizo yoyote.

Mimi huwa nasomea habari mtandaoni kupitia programu kadhaa. Kwa mfano huwa natumia programu kama vile TikTok, Instagram na Twitter ili kueza kupata habari na mawasiliano ya hivi punde. Na huwa natafuta habari kama vile habari za michezo na pia habari za siasa.

Mimi huwa napenda kununua vitu katika mtandao. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye niko na tarakilishi na ninapo pata fursa au ninapopata uwezo wa kuingia pale mtandaoni huwa nafanya utafiti na huwa naenda katika tovuti mbalimbali nikitafuta baadhi ya vitu ambavyo naweza nunua kwa mtandao.